Naam, kwa siku mi huoga mara mbili sana sana mi huoga asubuhi baada ya kuamka katika ile kujiandaa kwenda kazini ama shuleni mi huwaga. Na jioni kabla nilale mi huhakikisha nimeoga ili kuondoa uchovu za kazi za siku. Na pia kulala nikiwa freshi. Kwa hivo, mi huoga angalau mara mbili kwa siku ama mara tatu kutegemeana hali ya anga kama vile joto jingi.

Kabla ya kulala sana sana mimi husoma kitabu ama kutazama filamu zile za documentary movie ama series sana sana mimi hupenda kusoma kitabu na kabla nilale huwa nafanya zoezi zangu za tizi kuoga halafu kisha nilale.

Mimi husharekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kununua na kukata keki, kujinunulia mavazi mapya au zawadi. Na pia kusherekea na marafiki kwa kupika chakula ile kuandaa kalamu, tule chakula, kusikiliza muziki na vinywaji, ama kutembea pahali pazuri pa utalii ama hoteli mzuri kwenda na marafiki ili kuburudika na kusherekea siku ya kuzaliwa.

Mi upenda kuamka najua, mimi ni mtu ambayo, napenda kulala usiku sana. Ile nyakati za usiku usiku kwa hivo mi upenda kuamka na jua, ili nipate nafasi mzuri ya kulala na masaa zinazonitosha kulala. Hivo mi upenda kuamka na jua, na pia mi huwa spendi lile baridi la asubuhi laeza kunia. Dhuru kiafya hivo eri kuamka na jua.

Asubuhi mimi hupenda kunywa chai napenda kinywaji aina ya chai. Ile chai ya maziwa na majani chai. Na imetiliwa sukari kwa umbali hivyo. Chai ndiyo aina ya kinywaji ambacho nimekizoea. Ni ratiba yangu ya kila asubuhi mwili yangu ilimelizoea hadi nadhani nimeanza kulipata. Ile addiction yake kwa umbali.

Kuenda hospitali kama mgonjwa huwa siezi jua saa zingine huwa naeza kosa hata kuenda kwa mwaka ila mi huenda karibu kila mwezi kuangaliliwa ile check-up ya meno. Mi nakuanga na daktari wangu wa meno. Tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikipata shida za meno hupata maumivu kwa hivo huwa nahakikisha naenda kuangaliliwa kila mwezi. Ila ile kukua mgonjwa kimwili sina siku eti ni ngapi kwa mwaka kutokana na huwezi jua hali ya ugonjwa eza kuja wakati wowote bila wewe kujua.

Naam mi napenda kuogelea, na ustadi wa kuwagelea, mimi ni mtu nilijifunza kuogelea nikiwa mtoni, pale ambapo nililelewa kuna lilile mto nilijifunza kuogelea na marafiki zangu, kisha nika jifunza ile professional ya kidimbwini, ninajua aina mingi za uogeleaji ile ya nyuma ya mbele, kwa hivo mi ni mtu napenda kuogelea sana sana hadi kwa zile free time zangu mi huwenda kuogelea.

Zawadi nzuri nimewahi kupokea ni zawadi ya simu. Mzazi wangu aliniwahi kunizawidi simu nilipomaliza kidato cha nne. Baada ya kupita mtihani wangu vizuri. Niliweza kupita na alama mzuri. Mzazi akanipea zawadi ya simu ya aina ya Samsung. Ni zawadi ambayo nilifurahia sana, na ni zawadi nzuri niliyowahi kupokea kwa zote hizo zamani.

Nimejifunza maisha ni kuwa mtu mtiifu na kusikiza kusikiza wakuu wako wanacho kuambia na kukuwa mtu mwenye heshima kuheshimu wenzako kujiheshimu kuheshimu kazi yako. Kukuwa na nidhamu ya juu. Na pia kukuwa mtu mkakamavu na mvumilivu maishani ambapo ukipatana na changamoto chochote lazima tuweze kusuluhisha na kukuwa mkakamavu na mvumilivu na muhimu ni kukuwa mtu mwenye bidii maishani.

Mimi nikisubiri kwenye mstari huwa nakuwa mtulivu na mvumilivu. Hadi niweza kufikiwa kwenye orodha. Kwakuwa mi napenda pahali ambapo kuna mpangilio hakuna vurugu na unajua nitangoja nifikiwe saa ngapi. Kwa hivo mi hukuwa mtulivu na kusubiri tu hadi nifikiwe katika lile orotha ama kwenye laini. Kwa hivo ni muhimu kuwa mtulivu kwenye mstari.

Naam katika siku za mvua, shughuli zangu sanasana huwa za kilimo, mi upenda siku za mvua kwa kuwa mimi ni mkulima. Hivyo siku za mvua mimi hujianda katika kupanda mimea, kama vile mahindi maragwe, ama kujuu kupanda tu vitu vipya kama vile kahawa. Mi pia katika siku za mvua najihusisha na utekaji wa maji kwenye tenki, ili kuweza kuitumia siku zijazo ambavyo hakutakuwa na mvua.

Wakati wa mapumziko ya mchana mi hupenda kutulia kivulini tu kupumbaza na kujiliwaza. Kuwaza tu kuhusu maisha yangu, kupunga lile hewa ama kusoma kitabu kizuri cha hadithi kinachotuliza akili. Ama kuchukua muda tu kutazama mtandao kusoma kuhusu taarifa mambo yanayoendelea mtandaoni kujiburudisha mtandao ni tu.

Changamoto ninacho kutana nacho kazini, kuu kabisa ni ukosefu wa rasilimali na vifaa vya utumizi. Kama vile machine na kompyuta na zile machine za x-ray hospitalini juu mi nafanya kazi hospitalini. Ukosefu wa rasilimali kama vile dawa. Kuna dawa mingi zinazokosekana ivo ufanya kazi uwe mgumu. Kutibu wagonjwa huwa ngumu. Ukosekana wa rasilimali kama zile bendeji sindano zikiwa chache, na zile mashini muhimu za kusaidia katika kutibu na kuuguza magonjwa.

Mchezaji bora zaidi wa mchezo wa vikabu naemjuwa ni Lebron James ambaye amewai chezea timu ya Lakers uko jijini Marekani. Lebron James anaustadi mwingi pia ana nguvu mingi na ni bingwa ameeza kushinda mchezo mingi ameeza kushinda ligi hile ya NBA na ni mchezaji hodari na maarufu sana. Na ninapenda kwa ile tabia yake ya ucheshi uwanjani.

Madukani ninapenda kuenda wikendi. Siku za wikendi kama jumamosi ama juma pili. Masaa za jioni ndiyo napenda kuenda. Na nunua bidhaa zangu na vitu ambavyo ninavyovihitaji kutumia kwa nyumba kwa wiki. Kama vile vya kula vitu vya matumizi kama vile sabuni, shashi na mambo kadhalika nazo zihitaji. Kwa hivyo mimi hupendelea kuenda wikendi kwa kuwa sina kazi na ni muda wangu ile wa huru.

Mara nyingi mchana mimi hukula ugali, ugali ndiyo chakula nacho kila mchana sana sana. Kwa kuwa ninahitaji nguvu mingi na njaa ya mchana huwa kuu sana kutokana na kazi mingi unayoifanya. Mimi hupendelea kula ugali na nyama naeza kula na samaki. Ama omena kwa hivyo ni ugali sana sana na mboga ama anakula na maziwa.

Naam, mimi ni mtu mbunifu hata kazini kwa zile mambo za teknolojia, kuandika coding huwa mbunifu. Na pia mimi ni mtu napenda kuandika kwa ubunifu, mi huwaandika mashairi. Mashairi sana sana ndiyo mi huandika nimeandika mashairi mingi ya kizungu ya lugha ya kimama. Kwa hivyohwapo ndiyo ubunifu wangu wa sana sana ni kuandika mashairi ama kuandika hadithi.

Pahali pa historia ambapo naeza penda kutembelea ni Vasco da Gama pale Mombasa Kenya. Ningependa sana kufika kuangalia lile jengo la Vasco da Gama lile pila. Nione kama ni ukweli lipo linaka aje nimekaa miaka ngapi nimesikia tu na kuisoma katika kwenye historia katika shule ya msingi na pia shule ya upili kwa hivo ningependelea kufika uko ili kujionea.

Mfereji wa TV naofuata ni ule wa NTV National Television Kenya. Sana sana hapo ndio mi huangalia tarifa na pia zile vipindi vyao. Sana sana napenda kipindi wanacho kionyesha siku ya juma pili ile ya tembe ya Kenya. Waeza kujionea mengi na ile ya daring abroad ya Alex Chamwanda ya kuonyesha watu walioenda nchi za ng'ambo na shughuli wanazofanya. Jinsi walivyoenda huko biashara wanazofanya kwa hivyo huwa elimivu pia na pia ni ya burudani. Naweza kujifunza mambo mengi.

Naam, ninandege wa kufuga nyumbani ile ya aina ya batamzinga. Nimezifuga nyumbani kwa ajili ya ile yai linalo litaga naenda kuziuza na kula pia. Nimeifuga tu kwa matumizi ya kinyumbani si za biashara sana sana. Kwa hivyo wakati mwingine waezachinja mmoja ili kula ile nyama yake ama mnofu. Pia ile tu kukupa hali ya ukulima ile kukua na mali kwa hivo nimefuka tu bata mzinga.

Naam mimi napenda kuchezo ngoma kwanza zile muziki za kiafrika kucheza ngoma ile mtindo ya kitambo za jzadi sana sana ile mchezo ya kwaito. Ama zile ama piano za kisasa. Kwa hivyo mi hupenda kuchezo ngoma kuchezo muziki. Zile ngoma za kanisani nilelewa nikijifunza kucheza ngoma kanisani.

Mimi napenda wale wanyama wa kufuga wale wa nyumbani. Wale wanyama kama vile paka mbwa wanyama wa kufuga nyumbani. Wale rafiki wa binadamu sana sana mi hupendelea mbwa kwa kuwa ni rafiki. Ni pia inakupea usalama inachunga tu boma na ile inakupea kampani wakati uko peke yako. Naam.

Sifa mzuri kwa kiongozi ni ule muaminifu, kiongozi ambaye ana hashukiwi na watu kwa lolote ama kwa mali za umma ama mali ya mtu yoyote, ule muaminifu anaaminika na watu kwa ujumla na pia mwenye bidii, ule mwenye anajali watu wake na kufanya kazi yake kwa bidi.

Naam nimewahi kuona bahari nimewahi kuenda huko mjini Malindi nikaona bahari. Hapo Mombasani ile bahari ya india ocean. Nilienda katika mwaka wa twenty twelve nika jionea bahari ya india ocean. Katika zile bichi ile ya Kenyatta Mama Ngina ile bichi ya Diani nikaweza kuangalia bahari.

Muda kazini nashughulikia kwa kupanga ratiba ya kazi yangu shughuli ninazostahili kufanya kazi na kuekeza muda kwa kila shughuli ambayo inatoshana kwa hivo kuhakikisha nimegawa kazi katika vipande na kuhakikisha kila kipande nimekipea muda unaotosha. Kwa hivo itaniwezesha nitumie muda wangu mzuri bila kuhangaika kazi.

Kitu kinachonipa motisha kazini zaidi ni ile kufanya jambo langu kufanya vizuri na kutia bidii ili kufanya kupata results mzuri kazini kwa hivyo mi hutia bidii kuhakikisha nimepata results mzuri na kuperform vizuri kwenye kazi zangu hili kuwezesha kampuni iende juu. Na kuimarika na hivyo kuimarisha skills zangu pia. Na pia lile malipo ninazo pata za marupurupu za kuongezewa kwa mshahara kutokana na bidii kazini inanipea motisha.

Mimi napenda msimu ule wa jua na joto kiasi, ile msimu ambapo hakuna mvua hakuna baridi. Io ndo msimu waezatoka inje waezenda kutembelea baharini. Pia hushikana na msimu walikizo wa hapa shuleni kwa hivo ni msimu ambapo mi utumia kutembea ama kwenda lebakishe ni kwa hivo napenda ilo, io msimu.

Mi nataka kufikia kilele cha kariya yangu kazini. Niweze kupewa ile promotion hadi nifike kiwango cha juu katika cheo. Ile kuwekwa katika cheo kuu kabisa kazini kukuwa maneja. Ama ile kusimamia wafanyakazi hiyo ndiyo malengo yangu, ndiyo maana mihutia bidii. Ili niweze kupandishwa cheo na kuongezeka kwa mshahara.

Naam, mi napenda kujifunza historia sana sana sana historia ya inchi yangu, historia jamii yangu, historia pia ya Afrika kwa ujumula mi napenda kujifunza historia kujua nilipotoka na naelekea wapi. Na historia pia za sehemu mbali mbali kama vile za marekani. Historia za kisiasa za inchii mbalimbali. Lakini mi upendelea historia za kiafrika na ya jamii yangu.

Naam mimi hupenda kuoga kwa maji moto hadi bafu yangu nimeeka ile chombo cha kufanya maji iwe moto nikioga. Kwa kutokana na mimi huwa sipendi baridi na mimi huoga sana sana mapema asubuhi kukiwa na baridi. Hivo mimi hupendelea maji moto inayoepukana na ngozi yangu na pia hali yangu ya kiafya baridi mingi huweza kuniambukiza mafua.

Naam nimawahi nunua tikiti ya ile festival yenye ilikuwa hapa jijini kisumu. Kulikuwa na festival ya kampuni ya Smirnoff walikuwa wameandaa festival ya kimziki nilinunua. Nilinunua hilo tikiti nikaenda kuangalia hiyo festival kulikuwa na msanii kama vile bien wa sauti sol kenya kwa hivyo nikaeza kujiburudisha.

Naam natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa vifaa vyangu kama vile simu. Natumia usalama wa vidole kufungua simu yangu ambapo natumia kidole cha gumba. Na pia kwenye ile kompyuta yangu ina uwezo wa kutumia usalama wa vidole. Naam hadi kazini pia ukiingi ama kuregister. Ukifika asubuhi kazini watumia ile nini ya vidole kujiregister umefika kazini.

Kile ninachokipenda kuhusu shirika langu ni ile upendana uliopo kuhusu watu huku watu wanapendana tunapendana kama watu kwenye shirika hili. Tunajali kuhusu kila mmoja. Kwa hivo hile utangamana wetu ni ile wa kiundugu na kupendana. Kujaliana na pia ile tu wanajali welfare yetu wapewa chakula kizuri malipo mazuri.

Mimi ningependa kutembelea nchi ya misri kwa kuwa nchi ya misri inapahali pingi pa utalii pa kutembelea. Kuna mambo mingi ya historia ningependa kujionea pale ya misri. Kama zile piramidi za giza ningependa kutembelea nizione. Ni hakikishe ziko nizitazame na nizishike nijionee na pia kuangalia zile tamaduni za huko, watu ni wa aina gani huko na kutangamana na watu wa huko kujua pia siasa huko na pia ukulima huko nasikia wamebobea katika ukulima wa kisasa na kutumia teknolojia.

Wikendi sana sana mimi hupenda kutembelea marafiki wangu. Sana sana mimi hutembelea rafiki wangu wa karibu ambaye anaishi mji ulio karibu na mimi ama kutembelea dadangu ako pia karibu na mimi. Sana sana nikutembeleana marafiki, kula pamoja, kucheka pamoja na kupiga gumzo ama ile kuenda out pamoja kutembea tu.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni ile la uongozi ama usimamizi. Kwa example, kusimamia kazi fulani ama projekt, mimi napenda ama kuongoza timu ya wafanyikazi wenzangu. Kufanya kazi ambayo tumepewa tufanye. Ama kusimamia kazi kama vile ujenzi ambao umepewa na mkuu kazini. Kwa hivyo mi napenda majukumu ya usimamizi na uongozi kazini.

Filamu nayoipenda zaidi ni ile ya Game of Thrones ambayo ni ni filamu refu sana ni imeandikwa kwa ile setup ya kitambo, historia ya kitambo. Lile zile enzi za ma makingdom ama wafalme. Pia napenda kwa zile ustadi za vita inatajiriba mingi ya kimila na kidesturi kwa hivyo naipenda kuitazama sana. Ambaye actor moja favourite wangu ni John Snow.

Naam mimi hununua vitu kutumia simu sana sana zile vifaa vya elektroniki. Mimi hupenda kutumia mtandao wa simu sana sana hapa kenya mtandao wa kilimall shopping. Na ile ya jumia kwa kutokana na bei nafuu wanayoieka. Pia bidhaa wanazoziuza ni vya viwango vya juu sana. Na ni waaminifu ukiagiza bidhaa lazima lifike kwako.

Mfanyabiashara bora zaidi ninayemjua ni ule wa marekani kitambo alikuwa anaitwa John D rockefeller. Alikuwa mfanyabiyashara wa mafuta. Na naeza sema ni biashara mfanyabiashara mzuri kutokana na ile aliweza kufanya biashara yake iwe ni yeye pekee yake kwa hivyo kutawala soko mzima la mafuta kwa naye ndio alikuwa anaamua bei ya mafuta. Na pia ile supply mafuta kutokana na ile monopoly aliyoiunda. Kwa hivyo naeza sema Rockefeller alikuwa mfanyabiashara mzuri aliyetawala kwa muda mrefu. Na bado ile impact yake bado watu wanaisema saa hii na hajasahaulika kwenye historia ya mareka.

Naieka nenosiri salama kwa kuhakikisha ni mimi pekee yangu najua siambii yeyote mtu mwengine nenosiri yangu na pia nikiwa pali ambapo ni public nahakikisha naieka nenosiri yangu kwa njia ambayo mtu mwingine haezi iona. Na pia kwa kuchanganyisha namba na herufi na zile herufi spesheli ili nenosiri yangu iwe yenye nguvu na yenye mtu haezi kujaribu hata kufikiria ni gani.

Naam mimi ni mtu napenda kupiga picha. Ninapo enda mahali lazima nipige picha ama ninafanya shughuli flani lazima nipige picha. Nikienda pahali ambapo sijawai kufika ama pahali nimependezwa lazima nipige picha au nikiwa na marafiki zile zile masaa ama mkiwa kwenye sherehe pahali flani na marafiki mnaburudika ili kuunda zile memori unapiga picha.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kujiunga wote kama wana hiyo timu kusherekea kwa kuandaa kama karamu ama kucheza muziki kula chakula sana sana na kukata keki ili kusherekea hiyo mafanisi. Na ile tu kujiburudisha kujibamba kusherekea kucheka kukunywa vinywaji vyakula vya vitamu. Na kucheza mchezo kama timu ile ya furaha tu zile michezo za sherehe.

Sana sana njia yangu ya kupumzika mimi ni kulala mimi kazi yangu huwa ni yakuchosha sana. Hivo nikifika kwa nyumba najilaza kitandani. Ile kulala hata anglau masaa mawili kutuliza mwili kupumzika. Inafanya mwili na akili iweze kutulia ili niweze kuamka nipange shughli zangu zifuatazo na za siku ifuatayo.

Nam mi ni mtu napenda hesabu nimebobea katika hesabu, nilipenda hesabu katika shule, shule ya msingi, shule ya upili. Hadi mtihani wangu wa mwisho nilipasi hesabu, hisabati sana. Natumia hisabati kwa shughuli zangu za kila siku katika kuhesabu pesa, shughuli za kikazi, wafanya hesabu za kuingia na za kutoka. Hesabu tu ni muhimu kwangu na naipenda sana, naitumia kila siku maishani.

Somo ya science nili nayo ipenda sana ni lila biolojia. Hadi katika somo yangu ya chuo kiku nili nafanya udaktari kutokana na lile somo la biolojia. Ina kusaidia welewe mwili wa binadamu, jinsi mwili inabiofanya kazi. Na pia kuelewa wanyama wengine, wanyama tu kwa ujumla na mimea, inaza mimea. Ni somo linalopendeza sana kwa mtu ambaye unapenda viumbe vile hai.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kujihusisha katika zile mambo na tamadini za jamii nahakikisha najiweka ndani. Zile matukio ya jamii mi uhdhuria kama zile shere za kila mwaka, zile za jandoni. Pia mambo ya jamii kama vile michangu harambe kusahidiana kwenye jamii kufanya kazi. Mimi uhakikisha nimechangia kutembeleana na kufuata itikadi za jamii.

Njia ya usafiri nayotumia kila siku ni ile ya pikipiki ya boda boda kutokana na hile masafa ninayatembea kutoka pale napoisha ni kazi ni si refu sana hivyo pikipiki ndio njia muhimu na pia barabara nayopitia uweza kupitika na pikipiki peke yake. Na hivyo mi hupenda pikipiki na bei yake pia ni navuna naeza kuiaford.

Mnyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku. Mimi hupenda nyama ya kuku sana sana ile imechinjwa kutoka shambani huchinja kuku. Uchemushe alafu uweke viungo vyake unavyo vipenda. Hivo napenda kuku ina iliochemshwa. Sipendi ile imetiliwa mafutani kutokana na madhara ya kiafya. Napenda sana nyama ya kuku adi ile ya kfc pia bado mimi naipenda.